Kusema ukweli, mimi simpenzi mkubwa wakunywa maziwa, kwanza yakiwa baridi au peke yake. Mara nyingi, maziwa kwangu yanakuwa na maana tu yakiwa ndani ya chai, ile chai ya maziwa iliyopikwa vizuri na viungo kama tangawizi. Hapo sasa napata stimu ya dhati. Kunywa glasi nzima ya maziwa meupe huwa inaniletea hisia fulani ya uzito tumboni ambayo sipendi. Hasa nikiwa kwenye harakati za mchana kutwa. Napendelea vitu vinavyonipa nguvu ya haraka bila kunifanya nijisikie mchovu au mvivu. Kuna ile hali ya kufuata misingi ya afya, najua maziwa ya naproteini na madini muhimu, kwa hivyo mara moja moja naweza kutumia kwenye cereal ya asubuhi nikiwa na haraka ya kutoka. Lakini ukinipa chaguo kati ya maziwa na kitu kingine cha kuchangamsha akili, maziwa yatakuwa ya mwisho kwenye orodha yangu.

Mimi ni mfwasi sugu wa asenali, unajua hiyo timu ni kama harakati zetu za mtaani. Kuna wakati mambo yanakuwa magumu, tunapitia kipindi cha vumbi, lakini hatukati tamaa, tunazidi kupambana hadi kieleweke. Napenda jinsi wanavyocheza soka ya ufundi na pasi fupifupi zinazo vutia macho. Huku wakitegemea vijana chipukizi ambao wanakiu ya mafanikio. Kila wikendi mchongo wangu mkubwa huwa ni kufuata mahali washikaji wamekusanyika nione asenali ikipiga soka. Ile hali ya kushangilia pamoja, kupiga kelele na hata kutaniana na wase wa timu pinzani kama Manchester United, ndiyo inafanya mchezo ue mtamu. Ingawa kuna miaka tu tuliteseka sana bila kubebe vikombe vikubwa. Mimi ni msee wa msimamo. Huwa sibadilishi timu kwa sababu ya upepo. Naamini kuwa uwaminifu ni kila kitu. Iwe ni kwa washikaji wako au kwa timu unayoiunga mkono.

Upande wa mavazi, mimi ni mtu wa mtindo wa kileo lakini uliotulia. Napenda sana kuvaa jeansi ya 30 ile ambayo imekatwa vizuri na inanitosha sawa. Nikichanganya na tishati ya rangi moja iliyo fiti vizuri ama shati ya mikono mifupi. Sipendi nguo ambazo zimepitiliza kwa rangi nyingi au michoro inayopiga kelele. Napendelea mwonekano ambao ukiingia kwenye kikao cha biashara, unaonekana mjanja na ukiingia mtaani kupiga dundaa na washikaji bado uko kwenye vaibu. Mimi si mtu wa mambo mengi ya urembo lakini saa ya mkono ni lazima, inanipa ule mwonekano wa mtu anaye heshimu muda na anayejua anachofanya. Mavazi kwangu ni lugha nataka nikipita mahali watu waone huyu ni mtu anayejitambua, anayejiheshimu na ambaye amejipanga kimaisha.

Mimi ni msee wa hip hop ya kitambo na RN&B ya miaka ya tisini. Hizo ndizo ngoma zilizojengwa kwa hisia na maneno yenye uzito, si kama hizi za sasa ambazo ni kelele tupu na midundo ya kompyuta. Mimi pia ni shabiki mkubwa wa reggae na dancehall. Muziki wa reggae unanipa utulivu fulani wa akili na unanifanya nitafakari kuhusu haki na usawa duniani. Zile midundo ni tamu sana kusikiliza jioni ukiwa umetulia maskani ukipanga mbinu za kesho. Dancehall nayo naipenda wakati nataka kuchangamka na kupata mzuka wakupiga kazi kwa kasi. Ina ile ujanja na midundo inayofanya mwili usikike na uwe tayari kwa lolote. Muziki kwangu si burudani tu ni kama chakula cha roho. Kuna ngoma ambazo nikiziskiza, zinanikumbusha mbali na kunionyesha jinsi nilivyopiga hatua maishani. Huwa napenda muziki unaoelezea ukweli wa maisha, ujanja wa kusaka riziki na umuhimu wakubaki mkweli kwako mwenyewe.

Mimi ni mtu wa kofia sana, yani kofia ni kama sehemu ya utambulisho wangu mtaani. Sipendi tu kuvaa kofia kwa sababu ya jua, bali naona kofia inanipa ule mwonekano wa kijana mjanja, anayejitambua na aliyejipanga. Maranyingi mimi hupenda zile kofia zambele, ambazo zimeka vizuri kichwani, hasa zile zenye rangi moja inayo onana na vazi langu la siku hiyo. Kofia inanifanya nihisi niko sharp sana na inanipa ujasiri wakupita mitaa yoyote nikiwa nimefunika macho kidogo, jambo linalo nifanya nionekane kama msee mwenye siri zake na harakati zake za chini kwa chini. Kofia pia ni mbinu moja ya ujanja sana wakati hunamuda wakudeal na nywele zako hasubuhi. Unajua siku zingine harakati zinaanza mapema sana kiasi, kana kwamba hunamuda wakukaa mbele ya kioo, basi hapo unadaka kofia yako safi, unaivaa na unavamia mtaa ukiwa bado unonekana mtanashati. Kwangu mimi kofia ni kama kile kileo cha mwisho, kinacho kamilisha picha nzima ya mavazi yangu. Inanitofautisha na wasee wengine na kunipa ile vaibu ya kuwa msee wa kazi ambaye kila saa yuko tayari kwa mzunguko.

Mimi ni mfuasi sugu wa wakati wa jua kali, ile miezi ya kwanza ya mwaka, jua linapopanda utosini na kukausha kila kitu mtaani, ndiyo majira yangu ya dhati. Inanipa stimu sana kwa sababu mtaa unakuanga umechangamka na wazee wako nje wakisaka mchongo na hakuna mambo ya kwanza kuruka madimbwi ya maji au kulowana nguo. Kila kitu kinakua wazi na harakati za kusaka riziki zinaenda kwa kasi ya ajabu bila vipingamizi vya mawingu au baridi inayofanya mwili uwe mvivu. Huwa napenda jinsi anga linavyokuwa safi wakati huo, unajua ile hali ya kutoka asubuhi na kujua kuwa kuanzia macheo hadi machweo, mambo yatakua sawa, inanipa uwezo wa kupanga mipango yangu ya kazi bila wasiwasi. Hata picha ninazopiga na harakati zangu za kibiashara zinakuanga na mwanga mzuri na watu wanakuwa na roho ya uchangamfu zaidi kuliko wakati wa mvua ambapo kila mtu anajikunyata na kukasirika. Wakati wa jua, mimi huhisi niko na nguvu, tele na hata ile hali ya jasho kidogo inanikumbusha kuwa napambana na maisha.

Kama kuna ujuzi ningetaka kujua kabisa ni ujuzi wa kuzungumza lugha nyingi zaidi hasa zile za kimataaifa. Unajua harakati za sasa hivi hazina mipaka na nikijua lugha kama kifaransa naweza kupenya kwenye michongo mikubwa ya kigeni na kuelewana na watu wa kila aina bila kuhitaji mkalimani. Hiyo inanipa uwezo wa kueneza harakati zangu mbali zaidi na kupata maarifa mapya ambayo labda hayapatikani hapa kwetu. Pia ningependa sana kujifunza ujuzi wa hali ya juu wa uwekezaji na usimamizi wa mikwanja. Unajua kutafuta riziki ni jambo moja, lakini kujua jinsi ya kuifanya ile riziki izae nyingine na kukua bila wewe kuvuja jasho, ndiyo ujanja kamili. Nataka nielewe vizuri mambo ya masoko ya hisa na jinsi biashara kubwa zinavyo endelezwa ili nikuze misingi yangu iwe imara zaidi. Hiyo inanifanya niwe msee anayefikiria mbali si tu kuhusu leo, bali kuhusu jinsi nitavyo kuwa nimejipanga miaka kumi ijayo.

Maranyingi, mimi hupenda kupiga soka na machali wangu wa 30 wa hapa maskani. Hawa ni watu ambao tumekua nao, tunajuana tabia na tunaelewa ujanja wa kila mtu mtaani. Tunapokutana uwanjani si mambo ya mashindano makali pekee bali ni ile hali ya kutaniana, kucheka na kuimarisha urafiki wetu. Kucheza na wasee unaowaamini kuna fanya mchezo uwe na ladha tofauti kwa sababu kila mmoja anajua jinsi ya kumpa mwenzake stimu ya kuendelea mbele hata kama umechoka. Mara nyingi huwa napenda kuchanganyika na vijana chipukizi wa mtaani, unajua hawa vijana wananguvu na kasi ya ajabu na kucheza nao kuna nifanya nami nisibaki nyuma. Kuna nisaidia kubaki na wepesi na kunikumbusha kua mtaani lazima kila saa uwe macho na tayari kwa lolote. Hapo ndipo napata nafasi ya kuwapa ujanja kidogo wa kimaisha huku tukicheza, tukibadilishana mawazo ya jinsi ya kupambana na hali zetu za kutoboa kimaisha.

Mokimo ni msosi mmoja wa thati sana ambao siwezi ku ukataa hata kidogo. Unajua kile mchanganyiko wa viazi, mahindi, maharagwe na yale majani ya malenge au minji uliopodwa vizuri hadi ukawa laini. Unaleta latha fulani ya kienyeji ambayo huwezi kuipata kwenye chakula kingine chochote. Ni chakula ambacho kinakupa shibe ya muda mrefu na kukuweka imara kuanzia asubuhi hadi jioni bila kuhisi njaa ikikusumbua katikati ya harakati zako. Mokimo ni chakula cha heshima pia mara nyingi hupikwa kwenye sherehe au mikutano muhimu ya kifamilia kwa hivyo ni kikila mokimo na hisi kama niko kwenye vaibu ya ushindi na umoja. Inanifurahisha kuona jinsi chakula rahisi kina vyoweza kuleta furaha tele na kukurudishia stimu ya kufanya mambo makubwa.

Kwa upande wa jamii, mimi huamini kuwa ujanja si kujijenga peke yako, bali ni kuhakikisha hata watu wanao kuzunguka wanapiga hatua. Mimi hushiriki kwa kuwapa mwelekeo na ujanja vijana chipukizi wa mtaa. Mara nyingi nikimaliza harakati zangu mimi huketi nao maskani na kupiga stori kuhusu jinsi ya kuepuka mitego ya kimaisha na jinsi ya kuanza biashara ndogo ndogo. Huu ndio mchango wangu mkubwa kuhakikisha kuwa maarifa niliyo nayo hayapotei bali yanasaidia msela mwingine asikwame pale mimi nilipowahi kukwama. Mimi pia ni mzee wa kwanza kujitokeza wakati kuna shuguli za usafi au kusaidiana mtaani. Iwe ni kuzibua mitaro kukiwa na mvua au kusaidia mshikaji ambaye amepatwa na dharura ya ghafla, mimi hukua mstari wa mbele. Unajua umoja ndio nguvu yetu mtaani, tukiishi kama watu wanaojali mazingira yao na majirani zao, maisha yanakuwa mepesi na usalama unakuwepo kwa kila mmoja. Hiyo hali ya kujitolea inanipa amani ya roho na kunafanya nifikirie kuwa mimi ni sehemu ya suluhu, si sehemu ya matatizo ya jamii.

Kusemukweli, singependa kurudi utotoni ama ujana wakuanza upya, licha ya kuwa wakati huo ulikuwa na rahazake na kutokuwa na majukumu mengi. Unajua ujana unakucheza kuingi na kukosa uzoefu wakutosha, unajikuta unafanya makosa mengi kwa sababu huna ujana wakutosha wakungamua mitego ya kimaisha. Kwa sasa, nafurahia sana hapa nilipo kwa sababu akili yangu imekoma na nina uwezo wakufanya maamuzi yenye uzito ambayo singeweza kufanya wakati huo. Kile ambacho labda ningetamani kutoka kwa ujana, nizile nguvutele na wepesi wa mwili ambao ulikua hauchoki haraka. Lakini nikiweka kila kitu kwenye mizani. Uzoefu na marifa nilio naesasa hivi ni hazina kubwa kuliko kuwa na misuli peke. Sasa hivi najua jinsi ya kusaka riziki kwa kutumia akili zaidi kuliko nguvu nyingi na ninaelewa thamani ya kila sekunde ya maisha yangu. Kila kovu na kila kosa nililofanya huko nyuma ya menifanya niwe mjanja na msimamo nilio nae sasa nisingependa kupoteza hayo mafunzo ya 30 kwa ajili ya kurudia utoto.

Nikicheki venyesiku inaenda kuisha, mimi hupenda kuifunga kwa utulivu wa hali ya juu na kutafakari. Ikifika ile saa ya mwisho kabla sijaingia kulala, mimi huzima mamboyote ya nje na kuketi sehemu tulivu ili nipate muda wakujiuliza. Je, leo nimepiga hatuwa gani katika harakati zangu? Naangalia ni wapi nimefaulu na ni wapi mchongo ulikataa ili nianze kupanga mbinu za mapema za kesho. Hii inanisaidia kuingia kitandani nikiwa na akili iliotulia na mpango kamili kichwani bila kubeba mawazo yasiofaa ya takayo ninyima usingizi. Pia mimi ni mtu wa shukrani sana. Hata kama siku imekua na vumbi kiasi gani, lazima ni shukuru kwa uhai na kwa kile kidogo nilichopata. Mimi hupenda kupiga story mbili tatu na watu wangu wa karibu maskani ili tuondoe ile uchovu wa mchana kwa vicheko na maneno ya kutiana moyo. Baada ya hapo, mimi hupenda kupata glasi ya maji na labda kusikiliza mdundo fulani wa taratibu wa kienyeji, unaofanya moyo wangu upate amani. Hali hiyo inanifanya nijihisi kuwa nimekamilisha jukumulangu la siku hiyo na sasa ni wakati wakuupa mwili mapumziko unayo stahili.

Kile ambacho mimi hukikubali sana kuhusu mtaa wangu ni ule umoja na undugu wa 30 uliopo kati ya watu. Hapa maskani, sisi si majirani tu, sisi ni kama familia moja kubwa ambapo kila mmoja ni mlinzi wa mwenzake. Ukipatwa na shida ya ghafla au mchongo wako ukigonga mwamba, hakuna haja ya kupiga kelele sana. Machali wako tayari kukusaidia na kukupa stimu ya kusimama tena. Hua napenda sana uchangamfu na harakati za kila dakika zinazofanyika huku mtaani. Mtaa wangu haulali, kwanzia asubuhi na mapema hadi usiku wa manane, kuna sauti za wasee wakisaka riziki, harufu ya vyakula vya kienyeji vikipikwa kando ya barabara na miziki ya kijanja inayolia kila kona. Hali hii inafanya nijihisi niko hai na inanipa motisha ya kutolala bali kuendelea kutafuta mbinu mpya za kujiendeleza. Kila msee huku anaharakati zake na kuona kila mtu akijituma kunanifundisha kuwa bidii ndiyo ufunguo peke wa kutoboa kimaisha.

Simu yangu ndiyo injini ya harakati zangu zote za kila siku. Mara nyingi, mimi huitumia kwa ajili ya kuunganisha michongo ya kibiashara na kusaka riziki. Unajua mtaani mambo yanaenda mbio, kwa hivyo lazima niwe hewani kila saa kupiga story na washikaji na wateja ili kuhakikisha kila dili linakaa sawa. Simu inanisaidia kujua ni wapi kuna fursa mpya na ni wapi mambo yamekwama ili nitoe suluhu haraka. Bila hili chombo nahisi kama niko gizani, maana mawasiliano ndio ufunguo wa kufungua milango ya mafanikio kwa sasa. Pia mimi huitumia kwa ajili ya kujiongezea maarifa na ujanja wa kimaisha. Badala ya kupoteza muda mwingi kwenye mambo yasioeleweka, mimi hupendelea kusoma stori za wasee waliofanikiwa, kuangalia video za mafunzo ya kazi na kufuata habari za hapa inchini na kote duniani. Inanisaidia kuelewa upepo na maisha unavuma kuelekea wapi ili nisisongezwe na mihememko, bali niongezwe na ukweli wa mambo. Ujanja ni kutumia teknolojia ikusaidie kupiga hatua, si kupoteza muda ambao ungeutumia kujijenga.

Nikichungulia nje kupitia dirisha langu naona taswira kamili ya harakati za mtaani wetu jinsi zinavyo tiririka. Kwa mbali, naona kile kiwanja cha vumbi ambapo vijana kila jioni hukusanyika kupiga soka la dhati na sauti zao za kushangilia na kutaniana huwa zinanipa stimu hata nikiwa ni mechoka. Karibu zaidi na hapa, kuna barabara ya mtaa ambayo kila asubuhi inajaa wasee wakikimbizana na wakati kuelekea kwenye mihangaiko yao, huku mamamboga akiwa tayari amesha fungua bandalake na kuanza kupanga bidhaa zake kwa ujanja ili kuvutia wateja. Pia naona miti ya kienyeji iliyosimama imara kando ya nyumba ambayo majani yake hucheza na upepo na kunipa utulivu wa akili nikitaka kutafakari mambo yangu. Ile rangi ya kijani katikati ya majengo ya mawe inanikumbusha kuwa hata katikati ya kazi na harakati lazima kuwe na nafasi ya asili na amani. Wakati wajioni, jua linapoanza kuzama, anga linabadilika na kuwa na rangi nzuri ya machungwa, jambo ambalo hufanya mtaa mzima uonekane kama picha ya dhati ya ushindi, baada ya siku ndefu ya kupambana na hali ngumu.

Chumba ambacho mimi hukipenda zaidi nyumbani ni sebuleni, kwa kuwa hapa ndipo kiini cha harakati zangu za ndani kipo. Sababu kubwa ya kupenda hapo ni ule utulivu unaopatikana baada ya mchana mzima wakukimbizana na vumbi na kelele za mtani. Nikiketi kwenye kile kuchi langu la dhati nahisi kama nimepata bandari salama ya kutua, hapo ndipo mimi hupata muda wakunyoosha miguu kusikiliza ile miziki ya taratibu na kutafakari hatua zangu za kimaisha bila bugudha yoyote. Napenda jinsi nilivyo papanga hapo pawe na mwanga wa kutosha na hewa safi. Kuna kile kona nilichoweka vifa vyangu vichache vya kazi na vitabu vya kuongeza ujanja, ili nikitaka kujinoa akili kidogo, sote tujue hapo ni sehemu ya kazi na pia sehemu ya amani. Sebule inanifanya nihisi kuwa licha ya kuwa mwanaharakati wa mtani. Nina mahali pangu paheshima, panapo nitambulisha jinsi nilivyo. Nichumba kinachonipa nguvu mpya ya kuamuka kesho yake na kuenda kusaka riziki nikiwa na stimu kamili.

Mimi ni msee wa mazoezi ya jioni kwa asilimia mia moja. Unajua baada ya siku nzima ya kukimbizana na harakati za kusaka riziki na kupambana na vumbi la mtani. Mwili unakuwa umekusanya uchovu na akili imechoka na stori nyingi za michongo. Nikitoka kazini na kuingia uwanjani nahisi kama natoa ule uchovu wote na msongo wa mawazo kwa mchana kutwa. Ni wakati wa dhati wa kufanya mwili uwe ngangari tena na kusafisha akili kabla ya kuingia ndani kupumzika. Mazoezi ya jioni yana ule utulivu wake wa kipekee. Jua linapokuwa linaanza kupunguza akili yake na upepo mwanana kuanza kuvuma. Mazingira yanakuwa rafiki sana kwa kufanya mazoezi mazito bila kuloa jasho la juakali. Hapo ndipo napata nafasi ya kujipima nguvu zangu, iwe ni kupiga mbio kidogo au kufanya mazoezi ya kunyoosha misuli. Mazoezi ya wakati huu, yananisaidia kulala vizuri, maana mwili unakua umechoka kwa njia nzuri na akili imepata amani baada ya kutoa jasho la ushindi.

Hapo kwenye swala la uongozi, mimi ni mtu ambaye kwa asili na penda kusimamia mambo kuliko kusimamiwa. Unajua, nikiwa mimi ndiye nimeshika usukani wa harakati na hisi nina uwezo wa kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio ninao uwelewa na kwa ujanja ule ninaotaka. Inanipa stimu sana nikiona mipango yangu inazaa matunda na kuona wasee ninaofanya nao kazi wanapiga hatua kwa sababu ya ule mwelekeo nilio wapa. Kusimamia kunanipa nafasi ya kukuza vipaji vya watu wengine mtaani. Sipendi kuwa kiongozi wa kuamrisha na kukasirika, bali napenda kuwa yule mtu anayeongoza kwa mfano, yule anayeingia kwenye vumbi kwanza kabla ya kutishia matokeo. Hiyo inanijengea heshima ya thati kwa washikaji wangu maana wanajua mimi si mse wa maneno matupu. Ujanja wa kusimamia ni kujua jinsi ya kumsikiliza kila mtu na kutumia uwezo wa kila mmoja ili timu nzima ifikie kilele cha mafanikio. Ni jukumu zito lakini ndilo linalofanya maisha yawe na maana zaidi kwangu.

Nishawai kujaribu kile chakula cha wasee wa kigeni wanaita sushi. Unajua ile michongo ya wasee wa japani ambapo wanakula samaki mbichi iliozungushiwa mchele na majani fulani ya baharini. Kusema ukweli, mara ya kwanza kuiona, nilipiga breki kidogo, maana sisi mtaani tumezoea samaki aliyekaangwa na ule wa mchuzi wa dhati Lakini nikaamua kuupiga moyo konde na kuonja ili nione kama ujanja wao una ladha gani. Kwa kweli, ilikuwa ni tajriba ya kipekee sana. Ladha yake ni tofauti kabisa na chakula chochote cha huku kwetu, ile wasabi ilinipanda hadi utosini na kunifanya nishituke, lakini baada ya muda, nikaanza kuelewa kwanini watu wa kigeni wanakikubali. Ni chakula chepesi na chenye mpangilio wa hali ya juu, lakini kujaribu vitu vipya kunanifanya nione kuwa ulimwengu nimpana na kila jamii ina ujanja wake jikoni.

Somo la sayansi ambalo mimi hulikubali sana tangu zamani ni biolojia. Unajua hili somo linahusu maisha yenyewe, jinsi miili yetu inavyofanya kazi na vile mimea inavyokuwa na jinsi viumbe vyote mtaani vinavyotegemeana ili kuishi. Inanipa stimu sana kuelewa siri za ndani za binadamu, kuanzia jinsi tunavyopumua hadi jinsi akili inavyotumia ishara mwilini ili tufanye harakati zetu za kila siku. Kuelewa biolojia kunanifanya nidhamani afya yangu zaidi na nijue jinsi ya kuitunza ili nibaki nikiwa gangari kwa muda mrefu. Hua napenda vile biolojia inavyotufundisha kuhusu mazingira yetu asilia. Nikijua kuwa udongo unayoilisha mimea na jinsi hali ya hewa inavyo adhiri viumbe najikuta nina ujanja zaidi wa kuelewa ulimwengu unayozunguka. Hii sayansi si ya vitabu pekee, ni sayansi unayoiona kila mara ukitembea mtaani, kuanzia kwa yule paka anayevizia mawindo hadi kwa mti unaotowa kivuli. Inanifanya nione kuwa maisha ni mfumo mmoja mkubwa na uliopangwa kwa ustadi wa hali ya juu na mimi nisehemu ya ule mfumo.

Utaratibu wangu wa kila siku ni wa kikakamavu kwa kuwa mtaa haungoji mtu anaye sita sita. Kila asubuhi, mimi huamka mapema sana jua likiwa bado halijachomoza vizuri. Hatua ya kwanza ni kunywa maji mengi na kupata glasi ya kahawa chungu ili akili ipige mionzi na kuwa tayari kwa harakati. Baada ya hapo, mimi hupata muda mfupi wa kutulia na kupanga michongo ya siku. Naangalia ni nani nahitaji kumpigia simu, ni wapi nahitaji kufika, na ni mikwanja ipi inahitaji kufuatiliwa kwa ukaribu. Mchana unapoingia, mimi huwa katikati ya vuguvugu la kazi. Huu ndio wakati wa kutumia ujanja wote nilio nao kusukuma gurudumu la maisha. Mimi si mtu wa kuka ofisini au mahali pamoja kwa muda mrefu. Napenda kuzunguka mtaani niki kagua miradi yangu na kuhakikisha kila msee leo anafanya kazi na mimi ako kwenye mstari. Mara nyingi mchana mimi hula msosi mwepesi kando ya barabara ili nisipoteze muda mwingi. Maana muda kwangu ni rasilmali ya thamani sana. Hapo ndipo akili inakuwa na makali zaidi ya kutatua shida ninazo zitokeza, ghafla na kugeuza changamoto kwa fursa za ushindi.

Mimi sii mtu anaye kubali sana mambo ya kufanyia kazi nyumbani kila wakati. Unajua, nyumbani kwangu ni mahali pa amani, utulivu na kupumzika baada ya harakati ndefu za mchana. Nikileta kazi ndani ya nyumba nahisi kama nachafua ule utulivu na kuingiza msongo wa mawazo mahali ambapo napaswa kuwa nimelegeza kamba. Nikifanyia kazi nyumbani najikuta napoteza ule umakini wa hali ya juu. Kuna vishawishi vingi mara kochi linaniita nipumzike kidogo, mara radio inanivutia niskilize midundo au washikaji wanatokea maskani kupiga story. Mimi si mtu wa harakati kwa hivyo na hitaji mazingira yanayo chochea bidii na ushindani. Kule inje mtaani ni kiona kila mtu akijituma, mimi pia napata stimu ya kutolala hadi kieleweke. Nyumbani ni kwa ajili ya kuthamini ushindi, si kwa ajili ya vita vya kusaka riziki.

Kitabu ambacho mimi hukikubali sana na kimebadilisha msimamo wangu ni Think and Grow Rich cha Napoleon Hill. Usidanganywe na hicho kichwa, si stori ya kupata chapa kwa miujiza, bali ni kuhusu jinsi ya kuitengeneza akili yako iwe na msimamo wa ushindi katika kila mchongo unaogusa. Kile ambacho napenda kuhusu hiki kitabu ni jinsi kinavyosisitiza kuwa kila kitu kinaanza na nia ya dhati na picha kamili kichwani. Inakufundisha kuwa kama unataka kutoboa mtaani, lazima uwe na mpango ambao hauyumbi na uwe na ujasiri wa kufuata hata kama kila mtu anakucheka. Kwangu mimi, hiki kitabu ni kama ramani ya ujanja. Kimenifundisha jinsi ya kugeuza mawazo yangu kwa vitendo vinavyoonekana na jinsi ya kutokubali kushindwa hata kama milango yote imefungwa.

Mimi ni mtu wa vitabu vya ujanja wa kimaisha na wasifu wa watu waliofanya mambo makubwa. Sipendi sana kupoteza muda na story za kufikiria ambazo hazinipatii maarifa yoyote au kunisaidia mtaani. Huwa napendelea vitabu vinavyochambua jinsi akili ya binadamu inavyofanya kazi, mbinu za biashara na jinsi ya kuwa na msimamo sugu wa uongozi. Nikisoma kitabu cha mtu ambaye alianza kutoka chini kabisa hadi akatoboa nahisi kama napata ramani ya siri ambayo naweza kuitumia kwenye harakati zangu mwenyewe. Mimi pia hupenda vitabu vya elimu ya kifedha na uwekezaji. Unajua mtaani, lazima uwe na ujanja wa jinsi ya kuzalisha chapaa na jinsi ya kulilinda isipotee kizembe. Hivi vitabu vinanifundisha nidhamu ya mkwanja na jinsi ya kuona fursa pale watu wengine wanapoona matatizo. Kwangu mimi, kitabu ni kama silaha, ni kikisoma vizuri na kuelewa ujanja uliomo, najikuta niko hatua tano mbele ya yule mtu anayeshinda tu kwenye mtandao wa kijamii akipoteza muda.

Dakika za mwisho kabla sijaingia kwenye kitanda, huwa nazichukulia kwa uzito sana maana ndizo zinapanga vaibu yangu ya kesho. Kitu cha kwanza mimi hufanya ni kuzima kelele zote za teknolojia, na weka simu kando ili akili ipate kutulia, kisha naketi sehemu tulivu, maranyingi pale sebuleni kwangu, kutadhmini harakati za siku. Na angalia ni wapi mchongo ulitoboa na ni wapi nimejifunza somojipya ili nisinunuwe kosa ile ile marambili. Hiyo hali ya kujithamini inanifanya nilale nikiwa na amani nikijua kuwa nimejitolea kwa asilimia miamoja. Bada ya hapo, mimi hupenda kunyoosha mwili kidogo na kupata glasi ya maji. Hii inanisaidia kutua ule uchovu wa vumbi la mchana na kuupoza mwili bada ya mwazoezi ya jioni. Wakati mwingine, mimi hupitia kurasa mbili tatu za kile kitabu changu cha ujanja na wazo la 30 kichwani. Na amini kuwa kile unachoweka akilini sekunde chache kabla ya kulala, dicho kinakipa ndoto zako na kukuanda kwa ushindi wa asubui inayofuata. Mwishowe, mimi huhakikisha kuwa kila kitu kiko mahali pake na milango imefungwa kisawasawa.

Kitu ambacho mimi hukinunua zaidi na kwa thati ni vifaa vya kazi na ujanja wa kujiendeleza. Iwe ni chombo kipya kitachofanya harakati zangu za kila siku ziwe rahisi, au labda ni kulipia kozi fulani ya kijanja itakayo niongezea ujuzi, mimi huona hiyo kama uwekezaji, si matumizi tu. Napenda kununua vitu ambavyo mwisho wa siku vitanirudishia makwanja na kunifanya niwe mjanja zaidi mtaani kuliko nilivyokuwa jana. Mimi hukubali sana kununua mavazi ya thati lakini ya liyo imara. Sipendi kununua vitu vya bei mbaya ambavyo vitaharibika baada ya wiki mbili kwenye vumbi la mtaa. Napenda kile kitu ambacho kikikaa mwilini kinanitambulisha kama mtu anaejiheshimu na anayejua thamani ya chapaa yake. Kununua kitu bora kunamaanisha sitarudi sokoni kesho na hiyo inanisaidia kubaki na nidhamu ya kifedha huku nikiwa nimependeza kwa njia ya kienyeji na ya kijanja.

Chombo ambacho nakielewa zaidi ni ngoma ya kienyeji. Unajua, ngoma ndio asili ya mdundo wa mitaani ile sauti ya ngozi ikigongwa kwa ustadi inagusa roho moja kwa moja. Napenda ngoma kwa sababu haina urembo mwingi wa kizungu ni nguvu na hisia tupu. Ukisikia mdundo wa ngoma ukidunda, unahisi damu ikichemka na unajua kabisa kuwa kuna harakati za maana zinaendelea. Inanikumbusha kuwa maisha ni mdundo na lazima ucheze kulingana na vile unavyojipigia mwenyewe. Hata kama sijajua kuzipiga kwa ufundo bado, piano pia hunivutia sana kwa sababu ya ile heshima na mpangilio wake. Inakufundisha kuwa kila kidole kina jukumu lake na ushirikiano ndio unaleta wimbo mzuri. Kama tu vile mtaani tunavyo jihitaji kusaidiana, kwangu mimi chombo cha muziki si kifaa tu cha kutoa sauti ni silaha ya kueleza ujanja na hisia za kiume ambazo maranyingi tunazificha ndani.

Upande wa kazi, mafunzo ambayo naitamani sana kupata ni yale ya uongozi wa kisasa na usimamizi wa miradi mikubwa. Unajua, nina ujanja wa kutosha wa kusukuma michango midogo, lakini nataka kupata ile elimu ya dhati ya jinsi ya kuratibu kazi kubwa, zinazohusisha watu wengi na rasilimali nyingi bila kupoteza mwelekeo. Nataka kujua mbinu za kijanja za kusoma upepo wa soko, kupanga mikakati ya ushindi ya muda mrefu na jinsi ya kutoa suluhu haraka wakati mambo yanapoonekana kukwama. Pia, ningependa sana kupata mafunzo ya matumizi ya teknolojia mpya katika biashara na uwekezaji. Dunia inaenda mbio sana na sitaki kubaki nyuma nikitumia mbinu za kizamani wakati kuna vifaa na programu za kijanja zinazoweza kurahisisha kazi na kuongeza faida. Nataka kuelewa jinsi ya kutumia mitandao na mifumo ya kisasa kufuatilia kila shilingi na kila hatua ya mradi wangu nikiwa popote pale. Huu ni uwekezaji wa kiakili, utakaonifanya niwe msimamizi anayejielewa na anayeweza kushindana na mtu yoyote yule. Si hapa nchini tu, bali kote duniani.

Nikiongelea harufu inayopiga raba zangu na kunifanya nihisi niko sehemu sahihi ni ile harufu ya udongo mkavu wakati mvua ya kwanza inaanza kudunda. Unajua ile harufu ya kienyeji watu wanaita Petrico. Kwangu mimi hiyo si harufu tu ni sauti ya baraka. Inanikumbusha kuwa baada ya ukame na jua kali la harakati, kuna wakati wa kupata nafuu na kuanza upya. Inaleta utulivu wa thati na kunipa matumaini kuwa kila juhudi ninayopanda mtaani, mwishowe itazaa matunda na kunawiri kama mimea inayopata maji. Siwezi pia kusahau harufu ya chakula cha kienyeji kinachotoka jikoni. Kama ile nyama choma ya thati au mchuzi wa mboga uliowekwa viungo vya asili. Hiyo harufu inanikumbusha nyumbani, amani na undogu. Inaonyesha kuwa licha ya kutimua vumbi mchana kutwa kuna zawadi ya thati inaningoja mwisho wa siku. Harufu hizo ndizo zinazounda mazingira ya maisha yangu na kunifanya nihisi niko hai na nimezungukwa na mambo ya kweli yasio na urembo wa uongo.

Mimi simsee wa kusema nina sauti ya thahabu ya kutumbuiza jukuani, lakini napenda kuimba sana nikiwa peke yangu au nikiwa na washikaji maskani. Kwangu mimi kuimba ninjia ya kutoa yale yaliyo moyoni, iwe ni furaha ya kupata mchongo mpya au ni kutafakari kiume baada ya siku kua ndefu. Nikianza kuimba ile midundo ya kienyeji na hisi kama akili inapata utulivu fulani na msongo wa mawazo wa mchana kutwa, unaanza kuyeyuka pole pole. Mimi hupenda kuimba nikifanya shughuli zangu, hasa zile zinazo hitaji nguvu. Inanipa stimu ya kuendelea mbele na kufanya kazi ionekani nyepesi. Ni kama dawa ya asili ya kuongeza motisha, unajikuta unapiga kazi huku unajipoza na wimbo unaukupa picha ya ushindi wakesho. Kuimba kuna nifanya nihisi niko hai na nina sauti katika ulimwengu huu. Hata kama sauti hiyo inasikika tu ndani ya chumba changu au kwenye kona ya mtaa.

Kwa yule mtu anayeanza harakati za kazi, ushauri wangu wa kwanza na wa dhati ni kuwa na nidhamu sugu na uwe tayari kujifunza kila kitu. Unajua, unapoingia kwenye mchongo mpya, usijidai kuwa unajua kila kitu hata kama una makaratasi ya shule. Ujanja ni kuketi chini, kufungua macho na masikio na kusoma jinsi upepo unavyovuma. Kila mtu unayemkuta hapo, kuanzia kwa yule mlinzi wa langoni, hadi bosi mkuu, ana somo fulani la kukupatia, ambalo haliwezi kupatikana kwenye vitabu. Kuwa mnyenyekevu, lakini uwe na akili ya haraka ya kunasa ujanja wa kazi. Ni muhumu sana pia kujenga uhusiano mwema na watu wakila aina. Kazi situ kuhusu kupata mkwanja mwisho wa mwezi ni kuhusu watu. Jenga maskani ya kijanja kazini kwa kuwa mtu anayesaidika na anayeweza kushirikiana na wengine bila kuleta mivutano isiyo na lazima. Kuwa mjanja wa kusoma watu na ujue jinsi ya kuishi na kila mmoja kwa heshima. Kumbuka, yule mtu unayemsaidia leo, ndiye anayeweza kuwa daraja lako la kuvuka kuelekea mchongo mkubwa kesho.

Kusema ukweli, popcorn ni mchongo ambao mimi hukuubali sana hasa wakati wa mapumziko ya thati. Unajua baada ya kusaka riziki mchana kutwa na kurudi maskani, hakuna kitu kinacholeta vaibu ya utulivu kama kuketi sebuleni na bakuli kubwa la popcorn. Huku ni kicheki video moja ya hatua au hata kulinganisha mikakati yangu ya kesho. Ni chakula chepesi ambacho hakikulelei ule uchovu wakushiba sana, lakini kinakufanya uendele kuchangamka huku ukipiga stori na washikaji. Kile napenda zaidi kuhusu popcorn ni ule ujanja wa kienyeji wa jinsi zinavyotengenezwa. Ile sauti ya punje za mahindi zikipasuka moja baada ya nyingine ni kama mdundo fulani wa siri unaokwambia kuwa mambo yanachemka na karibu yawe tayari. Mimi hupendelea zile zilizowe kwa chumbi kidogo na siagi ya thati, maana ladha yake inakumbusha mambo ya asili na inaleta ile stimu ya mtaani. Sio lazima uende kwenye majumba makubwa ya sinema ndipo ujibambe nazo, hata ukiwa hapa maskani. Ukiandaa popcorn zako vizuri, unahisi uko kwenye kiwango chaki mataifa.

Upande wa kunasa habari mtandaoni, mimi si mtu wa kufuata kila kitu kinachorushwa bila mpangilio. Mimi hupendelea kutembelea tovuti za mashirika makubwa ya habari ambayo yanaaminika. Napenda kusoma habari moja kwa moja kutoka kwenye chanzo ili nipate ukweli wa dhati, sio maneno ya kupikwa na watu wa mitandao ya kijamii ambao maranyingi wanafuata tu malikes za watu na kusambaza uvumi. Mimi hukaa kwenye tuvuti kama zile za magazeti yetu sugu hapa, maana ujanja ni kujua nchi inaendeleaje kuanzia siasa hadi uchumi wa mtaani. Mimi pia hupenda kujiunga na majukwaa ya mijadala ya kijanja ambapo watu wanachambua maswala mazito kwa kina. Hapo ndipo napata ule ujanja wa ndani ambao maranyingi haupatikani kwenye habari za jujuu tu. Kusoma habari kwangu ni kama kufanya ujasusi nahitaji kuwa na picha kamili ya uwanja wa mapambano ili nisisongezwe kizembe. Nikijua kinachoendelea duniani na mtaani najikuta nina ujasiri zaidi wa kufanya maamuzi ya dhati kwenye maisha yangu na harakati zangu za kila siku.

Ili kuhakikisha uzalishaji wangu uko juu na michongo inaenda kama ilivyo pangwa, mbinu yangu kuu ni kupanga ratiba ya 30 usiku uliopita. Huwa singoji asubuhi ifike ndo nianze kushtuka, kabla sijalala, lazima niandike chini mambo matatu makuu ambayo ni lazima niyakamilishe kesho yake bila kosa. Hii inanifanya niamke nikiwa na stimu na mwelekeo badala ya kuzurura mtaani bila mpango. Ujanja mwingine ninao tumia ni kuzima kelele zote za simu na mitandao wakati wa harakati nzito. Mimi hutenga muda wa 30, tuseme masaa mawili ya kazi ngumu bila kuangalia simu, kisha napata muda mfupi wa kupumzika. Hiyo mbinu inanisaidia kuweka akili yangu yote kwenye mradi mmoja, hadi kieleweke na matokeo yake huwa ni ya kiwango cha juu sana. Uzalishaji ni nidhamu na bila nidhamu ya kusema hapana kwa vitu vya kupoteza muda huwezi kutoboa.

Mimi ni mtu wa kitanda kigumu, unajua msela wa harakati anahitaji sehemu ambayo itaweka mwili wake sawa baada ya vumbi la mchana. Kitanda kigumu kinasaidia mgongo ubaki mnyoofu na unakaa gangari, tofauti na yale vitanda laini sana ambavyo unazama ndani kama uko kwenye matope, halafu unaamka ukiwa umechoka zaidi na mwili unauma kizembe. Kitanda kigumu kinanipa ile hisia ya dhati ya nithamu, hata ukiwa usingizini. Ni kama mazoezi ya kiume, hata ukiwa umefunga macho, unaamka ukiwa na stimu ya dhati na unahisi mwili uko fiti kuanzia michongo ya siku bila uvivu. Kwangu mimi, kizuri ni kile kinachonifanya niamke nikiwa nanguvu ya ushindi na hapo ndipo kitanda kigumu kinashinda tuzo hiyo kila siku.

Mbinu yangu ya kwanza na ya thirty ni kutumia nyuila ngumu na tofauti kwa kila akaunti ninayomiliki. Situmii mambo ya kizee kama tarehe yangu ya kuzaliwa au jina la mtaa. Mimi huweka mchanganyiko wa thirty wa herufi, namba na alama ambazo hata kompyuta iwe na akili vipi itachemuka. Mimi huhakikisha kuwa programu zangu zote ziko kwenye toleo la kisasa, kampuni za simu na kompyuta hutua maboresho haya ili kuziba matundu ambayo wezi tumia, kwa hivyo mimi huzipakua moja kwa moja bila kuchelewa. Pia mimi ni mchache wa maeneo mtandaoni sitoi maelezo ya thati kuhusu maisha yangu, maskani yangu au michongo yangu ya siri hadharani. Kujilinda mtandaoni ni kama tu kujilinda mtaani. Lazima uwe macho, uwe na mashaka ya kutosha na usiamini kila mtu anaejifanya rafiki. Ukicheza kama msela anayejielewa, utapita katikati ya miba bila kuchanika raba zako.

Kawaida, asubui na mapema mimi hupenda kuenda sehemu tulivu labda kando ya mto au kwenye bustani yenye hewasafi ili nikae na nafsi yangu. Hapo ndipo napiga hesabu za harakati za mwaka uliopita na angalia ni wapi ni metoboa, ni wapi ni mejifunza na nachora ramani mpya ya ushindi kwa ajili ya mwaka unaoanza. Kwangu, zawadi kubwa zaidi ni kuwa na akili timamu na nguvu ya kuendelea kusaka riziki. Pia, mimi ni mtu waungwana na kurudisha fathila. Bada ya kukiti na kutarajia watu wanilete zawadi, mimi hupenda kutoka na kuenda kufanya tendo la thati kwa watu wasiojiweza. Na weza kutembelea kituo cha watoto au kusaidia msela yoyote mtaani anaye jihitaji mkono wakupigwa jeki. Hiyo inanipa stimu ya thati na kunikumbusha kuwa uhaini liyo ufuatilia unadhamani kubwa kuliko mkwanja. Baada ya hapo, jioni mimi huketi na familia yangu, pale maskani, tunapika msosi wa kienyeji, tukipiga story za ujanja na tunacheka kiume. Hakuna fujo ni vaibu tuu ya upendo na heshima. Mwishowe hua nahakikisha nakula msosi wangu wa thati wa asili na labda kinywaji baridi nikiwa nimezungu kwa na watu wanaonitakia mema. Sipendi mambo ya kikinyingi na mishuma, mimi hukubali zaidi nyamachoma ya thati na marafiki wakweli ambao tumepigana na uvumbi mtani mwakamzima. Ni siku ya kuimarisha undugu na kujipanga kwa ajili ya miaka mingine ya ushindi mbele.

Chumba changu chakulala ningome yangu ya siri na mahali pa utulivu wa thati. Sio chumba chasifa nyingi au urembo wakishua, bali ni mazingira yaliyopangwa kiume kwa ajili ya kupumzisha akili na mwili. Kutazake zinarangi tulivu, inayo niwezesha kutulia pindi tuu ni napo ingia baada ya harakati za mchana kutwa. Katikati ya chumba, kuna kile kitanda changu kigumu kikiwa kimetandikwa shuka safi za pamba zinazo hisi asili mwilini. Karibu na kitanda, kuna kimeza kidogo ambapo mimi huweka kitabu changu cha ujanja na glasi ya maji ya thati. Hua sipendi kuwa na vifava vya kielektroniki ndani ya chumba chakulala kwa kuwa hapa ni mahali pa amani si mahali pa kelele za ulimwengu. Upande moja, kuna kabati langu la nguo ambapo kila kitu kimepangolwa kwa nidhamu kwanzia raba za harakati hadi mavazi ya heshima. Pia, kuna kona moja tulivu yenye kiti na meza ndogo ambapo mimi huketi asubuhi na mapema kutafakari na kuandika mipango yangu ya siku. Chumbachangu kinanukia ile harufu ya usafi na utulivu na kila ni kifunga mlango na hisi ni meingia kwenye ulimwengu wangu ambapo mimi ndiye nahodha. Ni mahali tupa kuchaji nguvu ili kesho yake ni amke nikiwa ngangari zaidi.

Hadithi ya mji wangu wakuzaliwa ni kama kisa cha shujaa alieanza na raba zilizo toboka, lakini akakata kushindwa na vumbi. Huu mji ulianza kama soko ndogo sana ya kijamaa, mahali ambapo wasee wa asili walikuwa wanakutana kubadilishana bidha za shambani na mifugo. Kuna kisa kimoja cha dhati kinacho kumbukwa na kila msela wa mji huu. Miaka mingi iliopita kulikuwa na ukame mkali sana uliotishia kufuta michongo yote ya watu. Mashamba yalikauka na mifugo ikathoofika. Lakini badala ya watu kukata tamaa na kutoroka mji, wazee wa mji waliketi chini na kuamua kuchimba mfereji mrefu kutoka kwa mto uliokuwa mbali sana. Walifanya kazi usiku na mchana, vijana kwa waze, wakishirikiana kwa nguvu moja bila kulalamika. Tangu wakati huo, mji huu umekua na kuwa kitovu cha harakati na bihashara za kijanja. Lakini roho yake ya kijamaa haijawai kufa. Hata leo ukitembea mitaani, utona watu wakipigana jeki na kupeana michongo ya maisha kwa heshima. Ni mji ulionifundisha kuwa ujanja si kuwa na mkwanja mrefu peke, bali nikuwa na moyo wakishuja na akili ya kutatua matatizo ya jamii yako. Kila nikirudi huko nahisi kama napata stimu mpya ya kuendelea kupambana, maana najua natokea mahali ambapo bidii na umoja ndio sheria kuu ya mtaa.

Nchi ambayo roho yangu inatamani sana kutembelea ni Japani. Unajua, kuna ujanja fulani na heshima ambayo hao watu wanayo kuhusu kazi na utamaduni wao ambayo mimi huikubali sana. Napenda vile wameweza kuchanganya teknolojia ya kisasa kabisa, ile ya kiwango cha juu duniani na mila zao za thati za kienyeji bila kupoteza asili yao. Nataka kuenda kule, nione jinsi watu wanavyo piga kazi kwa nidhamu ya hali ya juu na jinsi miji yao inavyoendeshwa kwa mpangilio bila fujo kizembe. Pia, mimi ni mtu wa mazingira, hivyo natamani sana kutembelea mji yao midogo na maeneo ya mashambani ambapo kuna yale milima mirefu na misitu tulivu. Nataka kusikia ile sauti ya asili na kuona jinsi wanavyothamini amani ya nafsi. Japani inanivutia kwa sababu ni nchi ya watu wa msimamo, hawayumbi na wanajali sana ubora wa kila kitu wanachofanya. Kwanzia kutengeneza gari hadi kupika msosi wakijanja.